Ndiyo napenda kuvaa sana kofia si kwa sababu ya mtindo tu bali pia kwa sababu za afya starehe na urahisi wa maisha wa kila siku. Kofia ni kionyesha mtindo kwa binasi lakini pia ni zana muhimu ya kujikinga na hali mbalimbali za hewa kwa mfano wakati wa jua kali kofia hunisaidia kulinda uso wangu ama changu kutokana na miale hatari ya jua na hivyo kupunguza hatari ya kuchomwa au kuchoka haraka. Wakati wa baridi kofia ya kufunika kichwa husaidia kutunza joto la mwili na kunipa faraja hasa nikitembea au kufanya shughuli za nje zaidi ya faida za kiakili na afya kuvaa kofia pia huchangia mtindo wa kujiamini kofia mzuri inaweza kubadilisha muonekano wa mtu na kuongeza hisia ya kipekee ya kujivunia mtindo wako. Wakati mwingine napenda kuchagua kofia kulingana na mavazi niliyovaa. Tukio ninalo hudhuria au hata hisia za siku hiyo. Kwa mfano kofia ya mchezo inaweza kunipa mtazamo wa casual na raha. Huku kofia ya mtindo wa kifahari ikiongeza muonekano rasmi na wa kuvutia. Pia kofia ni muhimu kwa urahisi wa kuokoa muda hasa siku ambazo sitaki kutumia muda mrefu kujipanga au kupanga nywele. Inanifanya nijisike tayari kuondoka nyumbani bila hofu huku bado nikiwa na muonekano mzuri. Kwa hivyo kofia si tu vifaa vya kuwalinda dhidi ya jua au baridi bali pia ni kielelezo cha mtindo urahisi na starehe. Kwa ujumla kuvaa kofia ni jambo ninayopenda kwa sababu linaunganisha faida nyingi ulinzi mtindo starehe na urahisi na linanifanya nijisikie vizuri mtulivu na mwenye kujiamini. Bila kujali mahali ilipo au shughuli inazofanya kofia ni kitu kimoja lakini kinachobadilisha hisia. Mtindo na starehe ya mtu kwa siku.

Kuna kumbukumbu nyingi nzuri nilizo kumbuka za shule lakini zile zinazobakia moyoni mwangu zaidi ni zile za kushirikiano na marafiki pamoja na mafanikio madogo madogo. Kwa mfano na kumbuka siku tulipokuwa tunafanya mradi wa kikundi katika darasa. Tukishirikiana kwa kila mmoja kuchangia mawazo yake. Hii ilikuwa furaha sana kwa sababu kila mmoja alihusiana na kila hatua na tulijifunza sio tu masomo ya kitabia bali pia ni jinsi ya kushirikiana na wengine pili nakumbuka starehe zq shule na mchezo. Pale tulipojumuika kuimba kucheza, michezo ya timu au kushiriki mashindano ya kielimu. Hali hiyo ili nifanya nijisikie furaha, kushikamano na kuishi kwa moyo mmoja na wenzangu. Ni kumbukumbu ya kucheka kushirikiana na kushinda pamoja na kupoteza kwa heshima. Zaidi ya hapo nakumbuka pia walimu waliokuwa wakipekee ambao walinifundisha kwa upendo na uvumilivu. Walinifundisha sio tu masomo bali pia maadili ya maisha kama nidhamu uwajibikaji na kujitolea kila mara nilipofikiria maswali au changa moto walikua tayari kunisaidia jambo hii inanifanya nijiskie kudhaminiwa na kuhamasika zaidi kwa ujunla kumbukumbu za shule ninazo zikumbuka vizuri zile zinazo husisha ushirikiano na marafiki furaha za michezo na sherehe na walimu waliokuwa na moyo wa kufundisha kila moja ya kumbukumbu hizi ilinifundisha thamani ya maisha kuunda uhusiano mzuri na kuishi kwa furaha ata baada ya kuondoka shule.

Mda wabure ni wakati wangu ambao miufanya majukumu rasmi ya kazi, shule au familia na naweza kutumia kupumzika, kujifuraisha au kujizenga kitaluma na kiakili. Kila mutu utumia muda huu tofauti kulingana na tabia na malengo tofauti hapa kuna badhi ya njia za kina za kutumia muda wabure. Kusoma na kujifunza muda wabure ni mzuri kwa kusoma vitabu magazeti au makala mtandaoni. Hii situ burudani bali pia inapanua marifa uogoza msamiati na kuimarisha ufahamu ya dunia. Unaeza pia kujifunza lugha mpia ujuzi wa kompyuta. Hata kuchunguza masomo ya kielimu au ya kazi. Pili ni burudani na sana kuangalia filamu mfulilizo wa tv au video za mtandaoni kunafaa kupumzika akili zaidi ya hapo kushikiriki katika sanaa kama kuchora kupika musiki kuimba au kuandika hadithi. Kuna niwezesha kuonyesha ubunifu na kutia hisi ya zangu ndani ya kitu inachofanya kazi kwa mtu nge. Tatu ni mazoezi ya mwili. Miufanya mazoezi kwa sababu ni jia nzuri ya kutumia muda wa kwangu wa bure. Naweza kuenda gym, kutembea, kuendesha besikeli au kufanya yoga. Hisi tu kuboresha afya yangu ya mwili. Bali pia inasaidia kili na kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi nne ni kusiana na wengine. Muda wangu wa bure naweza kutumia kuhimarisha mausiano ya kijamii. Hii naweza kuwa kukutana na marafiki familia au kushiriki katika shughuli za kijamii na kujitolea. Mahusiano haya uongeza furaha na hutoa msaada wakihisia na huunda kumbu kumbu nzuri za maisha. Tano ni kutembea na asili. Kutembelea maeneo ya asili hua inafanya iwa niya kufanya matembezi na huto wa muanga wa kiakili na faraja ya akili. Kutaza mamandari kufuwa samaki au hata kutembea tukwenye bustani, kunaweza kupunguza msongo wa mawazo na kuraisisha fikra. Sita ni kujiendeleza kitaluma na kitaluma kibinafsi mdaungwa wabure miutumia kwa kujifunza ujuzumpia ambao unaweza kunizaidia kazi au beshara yangu kama kujifunza programu mpia kanzi chambradi mdogo wa kibinafsi au kufanya kozi za mtandao zinazo uziana na taluma yangu.

Mchana ukula mchana ni mlo muhimu kwa sababu ni sehemu ya kipindi cha mchana ambacho kinatoa nishati muhimu ya kuendelea na shughuli za siku. Mlo mchana unapaswa kuwa na mchanganyiko wa wanga, protini na mboga ili kutoa nguvu kusaidia akili kufanya kazi na kudumisha afya ya mwili. Kwa hiyo mimi hula aina tofauti kulingana na tamaduni ladha na mahitaji ya mwili. Mchana mimi hukula chakula hizi kulingana na kile ambacho ni nacho hizi kukila. Ya kwanza ni wali na nyama au samaki. Hii ni mlo wa kawaida kwa sababu wali ni chanzu kizuri cha anga kinachotoa nishati kwa muda mrefu. Nyama au samaki hutoa protini na madini kama chuma na omega tatu kwa samaki ambavyo ni muhimu kwa misuli ukwaji na akini. Mboga za majani au mboga zilizopikwa kwa ngoza vitamini na nyuzi nyuzi ambazo husaidia nemengenya wa chakula na afya mwili kwa ujumla. Pili naweza kula ugali au chapati na mboga na nyama au kuku. Ugali na chapati ni rahisi kutengeneza na hupatikana kwa urahisi. Wanaweza kuandaa haraka mara nyingi kula hivi chakula. Mboga ni muhimu kwa vitamini madini na nyuzi nyuzi na nyama au kuku huwa protini. Hii inafanya kuwa mlo kamili unaukidhi mahitaji ya nguvu ukwaji na afya ya mwili. Tatu ikitegemea siku naweza kula pasta au greens au mlo wa haraka Pasta na noodles hutoa wanga na mara nyingi huhusishwa na mchuzi wa nyama au mboga ili kuongeza protini na ladha. Fast food kama burger, pizza au fries mara nyingi hutumika kama burudani au mlo wa haraka lakini mara nyingi haina nishe kamili. Kwa hiyo inafaa kama sehemu ndogo ya mchana si mloa wa kila siku naweza kula salami au na noodle's hutoa mchnagami. Hii ni chaguo mzuri kwa wale wanaopendelea kitu kidogo au cha haraka lakini bado chenye afya. Saladi waongeza nyuzi nyuzi vitamini na madini ambazo zinasaidia memenye nyo na afya mwenye. Sababu ya kukula mchana vizuri ni kuchagua mlo wenye uweana mzuri na wanga protini na mboga kuna nisaidia kudumisha nguvu hadi jioni. Kuongeza umakini kazini au shuleni na kuzuia kunywa vinywaji venya sukari nyingi na kwa sababu mtu hajikosi nishati. Mulo wa mchana pia unaathiri afya kwa muda mrefu. Kula vyakula vyenye lishe nzuri hupunguza hatari ya magonjwa na moyo. Kisukari na unene kupita kiasi.

Napenda kuchora kwa sababu ni kuunda kitu kutoka kwa wazo langu mwenyewe badala ya kupaka rangi kwenye kitu kilicho tayari hii ni chaguo la kina kwa sababu kuchora kunawezesha kujieleza kihisia unaweza kuonyesha hisia zako mawazo au ndoto za kupitia mistari umbo na rangi pili kuchochea ubunifu shughuli ya kuchora inanipa uhuru wa kuunda kitu kipya ambacho hakuna mwingine anaweza kufanya sawa tatu ni kukuza hunikuza ujuzi wa mikono na akili inaniboresha utaratibu wa mkono na macho uangalizi kwa malezo madego na mtazamo wa anga kupumzika na burudiani wakati ninapochora akili hupumzika katika kutoka kwenye msongo wa kazi au maswala mengine ya kila siku tano ni kuridhika binafsi kila mchoro unaunda ni ushahidi wa maendeleo yangu na ubinafsi wangu kwa kifupi napendelea kuchora napendelea muchakato wa kuunda na kujenga vitu vipya kujieleza kihisia na kupata furaha ya ndani ni burudani yenye maana zaidi kuliko kupaka rangi pekee yaake kwa sababu ni yangu kabisa kutoka kwa wazo hadi kwenye kipande cha karatasi.